Unapenda chai au kahawa? Mimi napenda chai kuliko kaawa. Chai hunipa utulivu na hunifanya nijisikie vizuri. Hasa asubui au jioni. Harufu na ladha ya chai huniburudisha na kunisaidia kuanza siku kwa nguvu. Pia napenda chai kwa sababu inaweza kunywewa pamoja na familia au marafiki. Jambo linaloimarisha kwa uhusiano. Kwangu kunywa chai si kawaida tu bali ni wakati wa kupumuzika na kufurahia utulivu wa maisha. Asanti.

Je, unapenda kuandika kwa mkono au kompyuta. Unapenda kuandika kwa kompyuta kuliko kwa mkono. Kuandika kwa kompyuta hunisaidia kuandika haraka, kupanga mawazo vizuri na kurekebisha, makosa kwa urahisi. Pia hunirahisishia kuhifadhi na kushiriki maadishi yangu. Hata hivyo, kuandika kwa mkono nako kuna faida yake. Hasa katika kunisaidia kukumbuka vizuri. Kwa ujumla hutumia zote mbili lakini kompyuta hunipa urahisi zaidi katika kazi za kila siku. Asanti.

Unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Ili kuwatia moyo wenzangu huanza kwa kuwasikiliza na kuwa heshimu. Mawazo yao. Huwa nawapongeza wanapofanya kazi vizuri na kuwapa maneno ya kutia moyo wanapokutana na changamoto kwa maisha. Pia hujitahidi kuwa mfano mzuri kwa kufanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu. Kushirikiana nao na kuwasaidia inapo hitajika pia hujenga mshikamano mzuri. Kwa ujumla kuwatia moyo wenzangu huleta mazingira mazuri ya kufanya kazi na mafanikio ya pamoja.

Unapenda kuendesha baiskeli. Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli. Kuendesha baiskeli hunipa furaha, hunisaidia kufanya mazoezi na kuboresha afya ya mwili. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia mazingira. Hii ni njia nzuri ya usafiri na burudani. Na hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Asante.

Je, unapenda kupika? Diyo, napenda kupika. Kupika hunipa fulaha na uniluhusu kuwa mubunifu jikoni. Napenda kujaribu mapishi mapya na kuandaa chakula chenye afya kwa familia au marafiki. Kupika pia hunisaidia kupumuzika. Baada ya kazi na kunifanya nijisikie kuridhika ninapoona wengine wakifurahia chakula nilicho pika asanti.

Unafanya nini wakati wa mapumuziko ya mchana? Wakati wa mapumziko ya mchana hutumia muda huo kupumzika na kujitunza. Hula chakula cha mchana kwa utulivu, hunywa maji ya kutosha, na wakati mwingine hutembea ili kuchangamsha mwili. Pia huwasiliana na marafiki au wenzangu na kusikiliza muziki au kusoma kidogo. Mapumziko haya hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kurejesha nguvu na kurudi kazini nikiwa na umakini na hali mpya.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Mazingira mazuri ya kazi hutokana na mawasiliano bora, heshima na ushirikiano kati ya wafanya kazi. Uongozi unao sikiliza na kuthamini mawazo ya wengine huongeza motisha. Pia usalama mpangilio mzuri wa kazi na fursa ya kujifunza huchangia kuridhika kazini. Kwa ujumla, mazingira chanya huongeza tija na furaha ya kufanya kazi. Asanti.

Unawasiliana vipi na wafanya kazi wenzako? Ninawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa uwazi na heshima. Hutumia mazungumuzo ya ana kwa ana, simu au ujumbe wa kidigitali, kulingana na hali. Pia husikiliza kwa makini maoni yao na kutoa mrejesho kwa njia chanya. Mawasiliano mazuri huimarisha ushirikiano na kusaidia kufanikisha kazi kwa ufanisi.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Wakati wa mapumziko kazini mimi hutumia muda huo kupumzika na kurejesha nguvu. Hunywa maji, hutembea kidogo ili kuchangamsha mwili, au kusikiliza muziki kwa muda mfupi. Wakati mwingine huwasiliana na wenzangu ili kujenga mahusiano mazuri. Mapumziko husaidia kupunguza uchovu na kurudi kazini nikiwa na umakini na nguvu mpya.

Je, wewe ni mtu wa kuamka mapema au usiku? Mimi ni mtu wa kuamuka mapema kuliko kufanya kazi usiku. Kuamka mapema hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na kupanga kazi zangu kwa utulivu. Asubuhi hunipa muda wa kufikiri vizuri na kufanya kazi kwa umakini zaidi. Kwa ujumla, kuamka mapema hunifanya niwe na tija siku nzima.

Unashughulikia muda vipi kazini? Ninashughulikia muda kazini kwa kupanga ratiba yangu mapema na kuweka vipaumbele vya kazi. Hugawanya majukumu kulingana na umuhimu na muda uliopo. Pia huepuka usumbufu usio wa lazima na kuhakikisha. Ninatimiza kazi kwa wakati. Usimamizi mzuri wa muda hunisaidia kuongeza, ufanisi na kupunguza msongo wa mawazo kazini.